Mimi kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila kusema nisikitumie simu. Yaani kiukweli simu ndo kama faraja yangu. Muda mwingi nakuwa na simu. Hata wakati mwingine ninapokwepo kazini kwangu, nikikaa, nikitulia. Bila simu yaani ninahisi kama siwezi. Yaani kiukweli simu katika teknolojia yaani ni kitu ambacho siwezi kuacha kufanayaje kukitumia na siyo simu tu. Actually, mimi nimezoea pia kutumia sana kompyuta. So, kompyuta pia nikikaa siku nyingi bila kutumia najihisi kuboeka sana lakini kusema ukweli kuishi bila simu ndo kitu ambacho siwezi yaani hata alafu simu enyewe iwe ni smartphone naweza kwa mfano kuna kipindi fani hivyo ambacho nilipotezanga simu. So iliniuma sana kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha yaani nilikuwa na matatizo, majanga mengi halafu nikaja nikapoteza simu kupoteza simu nikapambana nikaja nikanunua kiswaswadu kununua kiwaswadu yaani kiswaswadu namanisha simu ndogo simu ya button so nilivyonunua ile simu ndo nikawa napambana ili kupata simu kubwa so so siwezi kuishi bila kutumia simu.

Mwaka mpya huwa ninasherehekea kwa kutoka labda kutoka usiku ule usiku wa mkesha na wanangu vile tunatafuta sehemu tu nzuri tunakaa kama tutakunywa wine, tutakunywa beer, tutakunywa soda ile fun kwamba tuko na watu watatu wanne huwa ninafeel blessed yaani nafurahi sana.

Watu waongo, watu wa mbuso waaminifu waongo, wezi, wenye tabia za ovyo. Kiukweli inanichukiza sana na sipendezwi na hiyo tabia kabisa.